Kiu kweli hali ya hewa ambayo naipendelea zaidi ni hali ile ambapo kuna mvua kiasi, si mvua nyingi ambayo yaweza leta uharibifu. Napenda hali hii kwa sababu mvua husaidia mimea kumea, mvua huleta uhai katika majani ambayo mifugo hula, pia sisi binadamu. Na vile vile wakati wa mvua, tunapata kufanya mambo mengi kwa mfano ukulima. Na kupitia ule ukulima, tunapata pesa ambazo zaweza kutokimu kimaisha. Na shukuru sana, kiukwe li hali ambayo mimi naipenda ni hali ya mvua kiasi wala si nyingi. Shukran.

Rangi ninayoipenda ni rangi ya kijani kibichi. Kwa mara nyingi rangi hii muiona katika mimea. Vile vile katika mabango ya safaricom ambayo yametundikwa katika kila kona ya nchi hii. Vile vile ninayo mavazi ya kijani kibichi ambayo kwa kweli yanavutia na yanapendeza. Shukran sana.

Kwa kifupi nyumba nayoishi ni nyumba yenye chumba kimoja cha kulala, kuna chumba kimoja ambacho ni sebule. Katika nyumba hii pia kuna jikoni, pia na nyumba ya usafi. Mazingira katika eneo hili naloishi ni mazingira matulivu, ni mahali pasafi, majirani ni watu wazuri yaani watu wangwana hawana maneno. Napendezwa sana na mahali hapa na ningalipewa nafasi tena ya kuchagua mahali pa kuishi kihuhakika ningeishi katika nyumba hii. Shukran sana na hayo ndio maelezo yangu mafupi kuhusu nyumba nayoishi.

Jee, natumia mitandao ya kijamii. Jibu langu ni ndiyo. Mimi naitumia mitandao ya kijami ili kuwasiliana na marafiki na ndugu na wale ambao mimi nawaenzi au kuwapenda. Vile vile natumia mitandao ya kijami ili kupata ujumbe mbali mbali kwa muda ufaao. Vile vile pia naitumia mitandao ya kijami ili kujiburudisha. Kiukweli mitandao ya kijamii, ni mitandao ambayo imefanya dunia kuwa kama kijiji kimoja, ambapo waeza kupata habari mbali mbali kwa muda ambao unaofaa na kwa muda ambao ni mchache zaidi.

Je, nakipenda chakula chenye mafuta, jibu langu ni ndiyo. Ila, napenda chakula chenye mafuta ambayo ni ya wastani. Si mafuta mengi, wala si madogo, wala machache zaidi. Napenda chakula chenye mafuta ambayo ni kadri na katika vipimo yako sawa. Kikweli napenda chakula chenye mafuta, lakini mafuta ambayo ni ya kadri.

Kuhusu jinsi navo panga kazi yangu, kabla nipange kazi hile, kuna mambo, kadhaa mi, lazima niyazingatie, hili niweze kupanga kazi yangu. Jambo la kwanza, uhitaji wa kazi hile, kazi hile inahitajika kwa muda gani? Pili, ugumu wa kuifanya kazi hile. Kama kazi hile ni ngumu, itabidi, nichukuwe muda wangu, ule wa kwanza kabla sijachoka, niweze kuifanya kazi hile. Alafu nimalizie kazi ambayo na hisi kwamba ni kazi ambayo ni nyepesi au huitaji wake si wa dharura. Hivo ndivo navyoipanga kazi yangu.

Kuhusu mchezo naopenda, mimi haswa napenda mchezo wa kuendesha baiskeli katika milima na katika maeneo ambayo ni tambarare. Vile vile mi hupenda mchezo wa kusisimua misuli alimaarufu karate. Maana mchezo ule hunisaidia ili kuilinda afya yangu, ili kuisisimua misuli yangu na kuifanya yenye nguvu zaidi. Mi hupenda kuicheza michezo ile na marafiki zangu ili nipate motisha ili tueze kushindana ili tueze furahia sisi zote pamoja. Sababu kuu katika kujiunga katika michezo ile kwanza ni kuunda marafiki wageni. Pili ni kwa sababu yangu mimi mwenyewe ambayo ni kutengeneza afya yangu sana sana kujenga afya yangu. Kujenga mwili wangu. Vile vile michezo ile unisaidia kuondoa mawazo mengi katika kichwa changu baada ya wiki mzima ya kazi umefanya kazi mingi, umekutana watu wengi wengine mkakosana ninapojiunga katika michezo ile mimi huweza kujifurahisha na kurudisha ile hali yangu ya kawaida ndio maana naipenda ile michezo asante sana.

Ninapojikuta katika hali ya wasiwasi nachokifanya kwanza ni kushusha pumzi yangu yani navuta pumzi, kisha naiwachilia, tena navuta pumzi, kisha naiachilia. Pili mimi ujiunga katika maombi namwomba mwenyezi mungu, aeze kunipunguzia wasiwasi ule. Vile vile mimi katika hali yangu wa wasiwasi, mi hujieka katika hali ambayo itaniondoa mawazo, haswa, kutazama filamu, kujiunga katika michezo ambayo naipenda, kuongea na marafiki, kucheka, kuenda katika maeneo ya burudani, ili kweza kujisaulisha na wasiwasi ule. Iyo ndio jinsi mimi uondoa wasiwasi katika maisha yangu. Asante.

Je, umewahi safiri kwa ndege? Jibu langu ni ndiyo, ila si ndege za kwenda nchi za ngambo. Kwa mara mingi nimesafirii katika ndege, lakini ndege za humu ndani ya nchi kwa mfano kutoka Kisumu, hadi Nairobi. Nimesafiri kwa ndege, kwa mara si moja, na pia si mara nyingi.

Katika mapumziko ya mchana, mimi hujiunga na wafanyi kazi wenzangu ili kupata chakula cha mchana. Baada yapo, sisi hupata nafasi nzuri kuzungumuza jinsi kazi inavyosonga na jinsi tunapafanya ili kwakikisha kwamba kila siku kampuni inazidi kuna wiri na kuwa kubwa tena zaidi.

Uzoefu ambao kazi imenifunza ni kwanza kabisa, kufika kazi mapema, kuipanga kazi yangu kwa njia ambayo ni rahisi, kuirejelea. Vile vile imenifunza kwaamba katika kila kazi lazima utie bidii, ili uweze kufaulu, hakuna kazi ndogo na hakuna kazi kubwa. Kazi zote ni kuu, kazi zote ni sawa na zanitaji umakini na unapozifanya.

Je, napenda kupiga picha? Ndiyo, mimi hupenda kupiga picha katika maeneo mageni, vilevile mimi hupenda kupiga picha na marafiki wageni au wakitamba ambao tumekutana, baada ya muda murefu ili kujikumbusha katika siku ambazo zijiazo, vilevile mimi hupenda kupiga picha za wanyama, za mimea shambani, na pia za watoto Afrika wanapocheza.